Zawadi nzuri zaidi nilio wakipokea ni mkufu wa almasi. Nilipewa kama ishara ya upendo na kuthaminiwa na ilinifanya nijihisi wakipekee sana kila ninapoivaa hunikumbusha mtu aliyenipatia na tukio maalumu liloambatana na zawadi hiyo ni zawadi ya thamani kubwa kwangu. Si kwa tuu mbali kwa maana yake.

Nafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa utaratibu na busara, kusikiliza mawazo ya kila mtu, kuheshimu maoni tofauti na kuwasiliana kwa uwazi. Pia hugawanya majukumu kwa haki ili kila mmoja achangie kulingana na uwezo wake njia hii unisaidia kujenga uewelewano mzuri na kufanikisha malengo ya pamoja kwa mafanikio.

Hapana, sijawai safiri kwa ndege bado, lakini natamani sana kufanya hivyo. Ningependa kupata uzoefu wa kuona dunia kutoka juu na kufikia maeneo mapya kwa haraka. Huwa na hamu ya kujua jinsi safari ya ndege ilivyo na hisia zake. Natamani siku moja nitapata nafasi ya kusafiri kwa ndege na kutimiza ndoto hiyo.

Hapana sipendi kupanda mlima kwa sababu huchosha sana kupanda mlima kuna hitaji nguvu nyingi na muda mrefu jambo linalo nifanya ni choke haraka na pendelea shughuli zisizo ngumu sana ambazo hunipa na fasi ya kupumzika hata hivyo na wathamini wale wanaopenda kupanda mlima kwa sababu ni shughuli yenye changamoto.

Ndiyo napenda kutumia video kwa mawasiliano muhimu video hunisaidia kueleza mambo kwa uwazi zaidi na kuwa na hisia za mtu unayezungumza naye pia huongeza uwelewano na kuondea mkanganyiko unaoweza kutokea napo tumia video kujisia karibu zaidi na watu wengine na mawasiliano huwa bora zaidi.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaye mpenda ni Michael Jordan, nampenda kwa sababu alikuwa na bidii, nidhamu na uwezo mkubwa wa kuongoza timu, nakumbuka mchezo mingi ya ajabu aliocheza, hasaa alipofunga pointi ya mwisho na kuipa timu ushindi, alikuwa na ujuzi wa kufunga, kasi na kujiamini sana, kila ninapomwona akicheza, hujisikia msisimuko na kuvutiwa sana.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni sebule. Na kipenda kwa sababu ni sehemu ya kukaa na kuzungumza pamoja na familia. Kitu kinachonifanya nikipende ni mpangilio wake mzuri na mwanga unaoingia vizuri. Pale hufanya shughuli kama kutazama televisheni, kuzungumza au kusikiliza muziki. Ninapokuwa ndani ya sebule, najisikia huru, mtulivu na mwenye furaha.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti na naipenda sana hunisaidia kuwasiliana kwa urahisi na kupata taarifa haraka bila kutumia mkono pia hutumika kusikiza muziki kuandika ujumbe na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ninapotumia teknolojia ya sauti hujisikia nimerahisishiwa maisha na kuokoa muda mwingi.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mfanyibiashara maarufu ningependa kujenga biashara itakayotoa ajira na kuleta mabadiliko chanya katika jamii ndoto hii hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii kujifunza kila siku na kuchukua maamuzi yenye busara naamini kwa juhudi na nidhamu ndoto hii inaweza kutimia siku moja.

Kazini hukutana na changamoto mbali mbali moja ya changamoto nishinikizo la muda hasa ninapohitaji kukamilisha kazi kwa haraka wakati mwingine pia hukutana na tafauti za maoni kati ya wafanyikazi hata hivyo hujaribu kukabiliana na changoto hizi kwa mawasiliano mazuri kupanga kazi vizuri na kufanya kazi kwa ushirikiano ili kufanikisha malengo.

Napenda kusoma gazeti kuliko kusoma habari mtandaoni. Gazeti hunipa nafasi ya kusoma kwa utulivu bila haraka. Napenda kushika gazeti mkononi na kupitisha kurasa moja baada ya nyingine. Hii husaidia kuelewa habari vizuri zaidi. Kila ninaposoma gazeti hujiskia mtulivu, nafurahia kusoma habari kwa njia ya kawaida.